Binafsi utotoa nikuwa napenda kufanya vitu vingi sana, lakini kikubwa zaidi nikuwa napenda kucheza mpila. Nikuwa napenda kucheza mpila wa migu, ni kitu nikuwa nikikipenda sana, mpila wa migu, mara nyingi, nipokuwa nikitoka shule, au wakatu wa mpumziko, tulikuwa tukukusanyika kwa hiyo kucheza mpila. Kwa hiyo, mpila nikuwa kitu kikubwa sana, nikuwa nakipenda nikiwa mtoto.